Usiku kabla ya kulala mimi hua natayarisha malazi yangu, kisha na vaa nguo za kulala pale, kisha na piga magoti pale kando ya kitanda yangu, na namuomba mungu kumshukuru kwa siku ilio, siku ambayo imeisha, kisha nizime taa ndio nilale.

Naamini sana kampuni ya Samsung, ambapo wanauza vidude ama televisheni, ama simu, ambazo ni nzuri sana. Kwa kwangu mimi simu za iPhone, siwezi linganisha na simu za samsung. Napenda sana simu za Samsung.